Nikikumbuka shule na kumbuka zaidi story na vicheko na washikaji, vituko vya darasani na jinsi tulivyokuwa tunahangaika na masomo na walimu wakali kiukweli ilikuwa ni sehemu ya maisha iliyojaa furaha na changamoto zilizo chenga msingi wa hapa nilipo leo.

Nikifikiria kuhusu kupiga kura naona ni wajibu wangu muhimu kama raia kwa sababu ndio njia pekee ya kuchagua viongozi ninao wa amini wataleta mabadiliko na maendeleo tunayo yataka hua naenda kituoni nikiwa na amani kwamba kura yangu moja ina dhamani ya kuamua mustakabali wa nchi yetu na maisha ya visasi vijavyo hivyo siwezi kuacha kutumia haki hiyo.

Nawakaribisha kwa tabasamu na kuwatambulisha kwa timu nzima ili waone urafiki na ushirikiano uliyopo unaweza kuwapa maelezo ya kazi kwa utulivu ukiwapa nafasi ya kuuliza maswali yoyote na kuwahakikishia kuwa mna malengo ya pamoja kwa umoja. Kwa hivyo.

Kwangu mimi siyo tu kifaa cha kuangalia muda bali ni sehemu ya mwonekano wangu iliyokamilisha ufaaji wangu wa kila siku. Huwa napenda kuvaa saa kwa sababu inanipa nidhamu ya muda na kunifanya nijihisi nadhifu zaidi. Iwe ni saa ya mkononi ya kawaida au zile zinazopotelea afya na taarifa muhimu.